Umewai kujiuliza kwanini shughuli tunazopenda utupa furaha na nguvu mpya? Shughuli ninazopenda mara nyingi ni zile zinazoniweka karibu na watu na kunipa nafasi ya kujifunza. Kwa mfano, napenda kusoma vitabu raisi vina vyo nifundisha mambo mapya na kunipa mawazo mapana. Pia napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo. Kwa sababu, mwili unapokuwa na afya jema, akili pia inakuwa imara. Shughuli nyingine ni kusikiliza mziki ambao unipa amani na kunifanya nisahau uchofu wa siku. Wakati mwingine napenda kuandika mawazo yangu kwenye daftari, ili kuyakumbuka na kuyatafakari baadae. Shughuli hizi unituliza, unipa furaha na unizaidia kuendelea mbele na ndoto zangu bila kukata tamaa.

Jee, umewai kujiuliza kwanini kumbukumbu za utotoni hubaki moyoni kama hazina ya furaha? Kumbukumbu nzuri ni nazobeba kutoka utotoni ni wakati wakucheza na marafiki majira ya jioni. Tulipokuwa watoto, turikusanyika wanjani kucheza michezo rahisi kama kukimbizana, kurusha mpira au kuruka kamba. Hewa wasafi na vicheko vya watoto virijaza anga na kutupa furaha isiyo na kifani. Wakati mwingine tuliketi pamoja kusimuria hadithi au kuimba nyimbo za kitamanduni. Na kila mmoja arihisi kuwa sehemu ya familia kubwa. Kumbu kumbu hizo hunikumbusha kwa amba furaha ya kweli haipatikani katika vitu vikubwa, bali katika urafiki, upendo na mda mdogo tunashirikiana. Hata sasa, nikifikiria kumbukumbu hizo. Moyo wangu hujaa amani na tabasamu hutokea usoni bila kujizuia.

Jee, umewai kujiuliza kwa nini utaratibu wa usiku kabla ya kulala ujenga amani ya ndani? Usiku kabla ya kulala, napenda kufanya mambo mandogo yanayo nisaidia kutulia na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza, ninapunguza kelele na kueka mazingira tulivu kwa mfano, kuzima televisheni na simu. Halafu, ninapenda kusoma kitabu kidogo au kusikiza mziki wa taratibu unaotuliza mawazo. Wakati mwingine, ninaandika neno machache kwenye daftali kama shukurani za siku au malengo ya kesho. Hili akiri yangu iwe safi. Pia ni muhimu kuomba au kutafakari kidogo kwa sababu usaidia moyo kuwa na amani. Mwisho, ninahakikisha chumba changu ni safi na kitanda kimeandaliwa vizuri, hili usingizi iwe mwepesi na wenye afya. Utaratibu huu mdogo unifanya nihisi furaha na nguvu mpya kila asubuhi.

Je, umewai kujiuliza kwa nini makosa kazini yanaweza kuwa darasa la kukuwa na kujifunza? Makosa kazini ni sehemu ya kawainda ya maisha ya kila mfanyakazi. Jia mbora ya kushugurikia makosa ni kwanza, kukubali bila kujitetea kupita kiasi. Ukikubali kosa lako, unaonyesha uaminifu na unajenga imani kwa wenzako na wakubwa wako. Hatuwa ya pili ni kujifunza kutokana na kosa hilo. Jiulize kilichosababisha kosa na utafute jia kuliepuka siku sijazo. Pia, ni muhimu kuomba ushauri au msaanda kutoka kwa wenzako. Kwa sababu mara nyingi suruhisho linapatikana kwa kushirikiana. Usikate tamaa. Bali tumia kosa kama ngazi ya kuboresha ujuzi wako na nidhamu kazini. Mwisho, kumbuka kwamba kila kosa linafunza. Na mtu anayejifunza kutokana na makosa yake huwa na nguvu zaindi na ujasiri wakukabiliana na changamoto mpya.

Umewai kujiuliza kwanini sanaa hutupa nafasi ya kueleza hisia na mawazo yetu kwa njia kipekee? Ndiyo. Napenda sanaa kwa sababu ni daraja katia moyo na ulimuengu. Sanaa ya mziki unipa furaha na amani. Kwa sababu sauti na midundo uungwanisha watu mbila kujari luga. Pia napenda sanaa ya uchoraji. Ambapo rangi na picha uonyesha mawazo ambayo maneno hayawezi kueleza. Sanaa ya ngoma na wigizaji hunifundisha mshikamano na yeshima kwa tamanduni zitu. Kila aina ya sanaa ni jia ya kujifunza na kushirikiana. Kwa sababu inatufundisha uvumilivu, ubunifu na upendo. Hata kama mtu hana ujuzi mkubwa, kushiriki katika sana umsaidia kufurahia maisha na kuonyesha utu wake. Sanaa ni zawadi ya roho na kila mtu ananafasi ya kuipenda na kuishi nayo.

Umewai kujuliza kwa nini mda na familia ni zawadi ya thamani isiyo linganishwa. Napenda kutumia mda na familia yangu kwa jia raisi lakini yenye furaha. Mara nyingi tunakaa pamoja mezani tukila chakula na tukisimulia hadithi za siku yetu. Wakati mwingine tunapenda kutazama filamu au michezo ya runinga, tukicheka na kushirikiana mawazo. Pia ni vizuri kuenda matembezi ya pamoja kama bustani au pwani. Hiri kufuraiya hewa safi na kuzungumza kwa utulivu. Familia ni mahali pa kujifunza upendo, uvumilivu na msaada wa kweli. Hata shugri ndogo kama kupika pamoja au kusafisha nyumba ujenga mshikamano na ufanya kila mmoja ajisikie kuwa sehemu ya kitu kubwa. Mda na familia ni hazina. Na kila tukio ndogo tunaloshirikiana ubaki moyoni kama kumbukumbu ya furaha.

Je, umewai kujiuliza kwa nini filamu hufundisha maisha kwa njia rahisi na ya kufurahisha? Napenda filamu ambazo zinafundisha maandili na kunipa matumaini. Kwa mfano, filamu za familia huonyesha upendo, mshikamano na jinsi watu wanavyo shirikiana kushinda changamoto. Pia napenda filamu za vichekesho. Kwa sababu zinanifanya nicheke na kusahau uchofu wa siku. Filamu za hadithi za kweli hunifundisha uvumilivu na ujasiri. Zikionyesha jinsi watu walivyo pambana na kufanikisha ndoto zao. Wakati mwingine napenda filamu za vituko na safari. Kwa sababu zinafanya nihisi kama ninasafiri na kugundua ulimwengu mpya. Kila aina ya filamu huleta hisia tofauti. Na zote hunitia moyo kuendelea mbele na maisha kwa furaha na matumaini.

Umewahi kujiuliza kwanini njia tunazochagua kuwasiliana huonyesha utu na upendo wetu kwa wengine? Napenda kuwasiliana na watu kwa tia rahisi na ya wazi. Mara nyingi ninapendelea mazungumzo ya ana kwa ana, kwa sababu sauti na uso huonyesha hisia za kweli na hufanya mazungumzo yawe ya karibu zaidi. Pia napenda kutumia simu au barua fupi, hasa wakati mtu yuko mbali, kwa sababu ni dia ya haraka ya kushirikiana mawazo. Wakati mwingine baru pepe ni muhimu, hasaa kazini, kwa sababu huweka kumbukumbu ya mawasiliano na husaidia kupanga kazi vizuri. Zaidi ya yote, napenda kuwaasiliana kwa heshima na uvumilivu, nikiskiliza kwanza kabla ya kujibu. Njia yoyote ni nayotumia, lengo langu ni kuhakikisha ujumbe wangu unafika kwa upendo na kueleweka vizuri.